Napenda wanyama wa aina mbalimbali kwa sababu ni sehemu muhimu ya maisha ya binadamu na mazingira kwa ujumla. Tangu nikiwa mdogo nimekua nikivutiwa na wanyama hasaa kutokana na tabia zao, maumbile yao na namna wanavyoishi kwa kushirikiana na binadamu au katika mazingira ya asili. Wanyama hunipa furaha, utulivu wa moyo na hunifanya nijifunze mambo mengi kuhusu maisha. Kwanza kabisa napenda sana wanyama wa kufugwa kama mbwa, paka, mbuzi, na kuku. Mbwa ni miongoni mwa wanyama ninaowapenda zaidi kwa sababu ni waaminifu, wanalinda familia na ni marafiki wazuri kwa binadamu. Mbwa huonyesha upendo bila kuchoka na huwa tayari kumulinda mumiliki wake wakati wowote. Paka nao wanapenda kwa sababu ni wapole, wasafi na huleta utulivu nyumbani. Wanyama kama mbuzi na kuku hunivutia kwa sababu mbalimbali na kuwa chanzo cha chakula pia husaidia kuboresha maisha ya familia nyingi kiuchumi. Mbali na wanyama wa kufugwa napenda pia wanyama wa porini kama tembo, simba, twiga, pundamilia na swara. Tembo hunivutia kwa ukubwa wao akili zao na mshikamano mkubwa waliokuwa nao wanapoishi kwa makundi. Simba napenda kwa sababu ni wanyama jasiri na wanaonyesha uongozi katika makundi yao. Twiga na pundamilia hunivutia kwa maumbile yao ya kipekee na rangi zao ambazo hunifanya asili ionekane yenye mvuto mkubwa. Wanyama hawa hunifanya nitambue uzuri wa mazingira na asili ya umuhimu wa kuyatunza. Kwa ujumla, napenda wanyama kwa sababu wananifundisha mambo mengi muhimu katika maisha kama upendo, ushirikiano, uvumilivu, na uwajibikaji. Pia wananikumbusha kuwa binadamu ana jukumu la kuwatunza na kuhifadhi wanyama pamoja na mazingira yao ili vizazi vijavyo viwe kwendelea kufurahia uzuri wa asili. Kupitia wanyama najifunza kudhamini uhai na kuishi kwa amani na viumbe wengine wote.

Mafunzo ya kazi yaliyo nisaidia zaidi ni mafunzo ya vitendo, practical training kwa mabano. Pamoja na mafunzo ya mawasiliano na nidhamu kazini. Mafunzo haya ya menijenga kwa mkiwango kikubwa kwa sababu hayakunipa tu maarifa ya darasani, bali yalinisaidia kuyaweka katika matendo halisi na kunielewa zaidi kama mfanyi kazi. Kwanza, mafunzo ya vitendo yalinisaidia kuelewa kwa undani jinsi kazi inavyo fanyika katika mazingira halisi ya kazi. Kupitia mafunzo haya nilijifunza kutumia vifaa vya kazi, kufuata taratibu sahihi na kutatua changamoto zinazo jitokeza kazini. Tofauti na nadhiria mafunzo ya vitendo hunifanya nijifunze kwa kuona, kufanya na kurekebishwa pale ninapo kosea. Hii ilinisaidia kuongeza ujasiri wangu na kunifanya nijisikie tayari kukabiliana na majukumu mbalimbali bila hofu. Pili, mafunzo ya mawasiliano yalikuwa muhimu sana kwangu. Kupitia mafunzo haya nilijifunza namna ya kuwasiliana vizuri na wenzangu, wa kazi, wasimamizi na wateja. Nilijifunza kusikiliza kwa umakini, kuongea kwa heshima na kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Mawasiliano mazuri ya yamenisaidia kuepuka migogoro isiyo ya lazima na kujenga mahusiano mazuri kazini. Pia yamenifanya niwe mtu wa kushirikiana na wengine kwa rahisi zaidi. Vile vile, mafunzo ya nidhamu na maadili ya kazi yamekuwa na mchango mkubwa katika maisha yangu ya kikazi. Mafunzo haya yalinifundisha umuhimu wa kuwahi kazini, kuheshimu sheria na taratibu za kazi na kuwa muwajibikaji katika majukumu niliyo pewa. Nilidhani imenisaidia kujenga taswira nzuri mbele ya waajiri na wenzangu na imenifanya niaminike katika kazi ninazofanya. Kwa ujumla, mafunzo haya yamenisaidia sana kunijenga kitaaluma na kimaadili. Ya menifanya niwe mfanya kazi mwenye ujuzi, nidhamu na uwezo kufanya kazi kwa kushirikiana na wengine. Kupitia mafunzo haya, nimejifunza kuwa mafanikio kazini haya tegemei elimu pekee bali, pia maadili, mawasiliano mazuri na uzoefu wa vitendo.

Kila siku napenda kutumia programu katha za simu ambazo zimenisaidia iwe kwa kazi, mawasiliano, kujifunza, au burudani. Programu hizi sio tu zimedumu kwenye simu yangu kila siku, bali pia zimekuwa sehemu ya ratiba yangu ya kila siku na zinachangia sana jinsi ninavyoishi na kufanikiwa katika shughuli zangu za kila siku. Kwanza kabisa programu za mawasiliano ndizo ninazotumia zaidi. Programu kama WhatsApp, Telegram na email zinanisaidia kuwasiliana na watu ambao ni familia, marafiki na pia wateja au washirika na wa kazi. Kupitia WhatsApp na Telegram inaweza kutumia ujumbe, kupiga simu au video na kushiriki picha au hati muhimu kwa urahisi. Program za barua pepe, email kwa mabano pia ni muhimu sana kwangu kwa sababu nyingi ya kikazi zinazotokea kupitia barua pepe. Kupokea maagizo, kutumia ripoti, kupanga mkutano na kufuatilia kazi zinazofanywa. Pili, program za kalenda na kupanga shughuli kama google kalenda hutumika kila siku kunisaidia kukumbuka mikutano kazi za kila siku na tarehe muhimu nilizojiwekea. Programu hizi hunipa uwezo wa kupanga ratiba yangu kuweka mvuto wa tahadhari kwa kazi zinazokuja au tarehe za mwisho za kazi. Hii inanifanya nisiwe na msongamana wa mawazo na kubaki na mpangilio thabiti wa siku zangu. Programu nyingine muhimu ni programu za kunifahamisha habari na elimu kama vile apps za habari na apps za kubadilisha picha kwenda maandishi kwa mabano OCR au programu za kutafuta maana ya maneno. Kupitia programu hizi, ninaweza kusoma habari za hivi punde, kujifunza mambo mapya na kupata maarifa ya haraka ninapohitaji. Kwa upande wa burudani, napenda kutumia programu za kusikiliza mziki, podcast na kutazama video. Programu hizi hunipa nafasi ya kupumzika baada ya shughuli nzito za kazi na kunifanya nijisikie raha. Mziki au podcast nzuri hutulia mawazo yangu na kunifanya niwe na hamu ya kwendelea na kazi zangu kwa ari mpya. Kwa kifupi, programu hizi za simu mawasiliano kupanga shughuli, habari na burudani ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Zimenisaidia kutimiza majukumu yangu, kuwasiliana vizuri, kupata maarifa haraka na pia kustarehe. Bila programu hizi, labda maisha yangu ya kila siku yangekua magumu zaidi na kupangika chini ya shinikizo kuliko kawaida.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni kukamilisha masomo yangu na kuanza kujitegemea. Tukio hili lilikuwa hatuwa kubwa sana kwangu kwa sababu lilibadilisha kabisa mtazamo wangu kuhusu maisha, wajibu na mstakabali wangu. Kabla ya hapo nilikuwa nikimtegemea sana mzazi au mlezi wangu. Lakini baada ya kumaliza masomo nilianza kuelewa kwa vitendo maana ya kujismamia na kupanga maisha yangu mwenyewe. Wakati wa masomo, nilipitia changamoto nyingi kama shinikizo la masomo, changamoto za kifedha na wakati mwingine kukosa motisha. Hata hivyo nilijifunza kuvumilia, kuweka malengo na kujituma licha ya vikwazo. Kukamilisha masomo kulinipa hisia ya ushindi na kujiamini kwa sababu nilitambua kuwa ninaweza kueka lengo na kulifikia kwa juhudi na nidhamu. Tukio hili linijenga kisaikolojia na kunifanya niamini zaidi uwezo wangu. Baada ya kumaliza masomo, nilianza kukabiliana na maisha ya kazi na majukumu ya kila siku. Ilikuwa ni kipindi cha kujifunza kwa haraka, kufanya maamuzi muhimu na kubeba majukumu makubwa kuliko hapo awali. Tukio hili lilinifundisha umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii kueshimu muda na kuwa na mipango ya muda mfupi na mrefu. Pia lilinifanya nijifunze kudhamini fursa ninazopata na kutumia vizuri rasilimali chache nilizo nazo. Kwa ujumla, tukio la kukamilisha masomo na kuanza kujitegemea limekua nguzo muhimu katika maisha yangu, liliweka msingi wa safari yangu ya maisha ya utu uzima na kunipa mwelekeo mpya. Kupitia tukio hili nimejifunza kuwa mafanikio hayaji kwa bahati bali yanaitaji juhudi uvumilivu na imani binafsi. Tukio hili ndilo linanipa motisha ya kuendelea kupambana na changamoto nyingine ninazokutana nazo maishani.

Napenda kuenda sinema mara chache lakini kwa mpangilio. Hasa pale ninapo pata muda wa kupumzika au ninapohitaji kubadilisha mazingira baada ya shughuli nyingi. Kwa kawaida, huenda sinema mara moja au mbili kwa muizi. Kutegemea na ratiba yangu na aina ya filamu zinazotoka kwa wakati huu. Sioni kuenda sinema kama jambo la kila siku, bali nilichukulia kama tukio maalumu la kujiburudisha na kujipa muda binafsi. Kwa kuenda sinema, sio tu kutazama filamu, bali ni uzoefu mzima. Napenda mazingira ya sinema, screen kubwa, sauti nzuri, na namna inavyonifanya nijisikie kama niko ndani ya tukio linaloonyeshwa. Hi hunisaidia kusahau kwa muda changamoto na mawazo ya kila siku. Ndio maana napendelea kuenda sinema pale ninapokuwa huru kabisa kiakili na kimwili. Ili nifurahie kwa ukamilifu. Pia, mara nyingi napenda kuenda sinema nikiwa na marafiki au ndugu. Hii huifanya safari ya sinema iwe ya kufurahisha zaidi kwa sababu baada ya filamu tunapata nafasi ya kujadili kilichotokea, wahusika na ujumbe uliokuwa ndani ya filamu. Mazungumzo hayo hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo tofauti na kuongeza thamani ya burudani yenyewe. Wakati mwingine, huenda peke yangu pale ninapotaka muda kwa utulivu na kujitafakari. Hata hivyo ratiba ya kazi na majukumu ya kila siku hunifanya nishindwe kuenda sinema mara kwa mara. Kuna nyakati ambapo hupita mwezi mzima bila kuenda sinema, hasa ninapokuwa na majukumu mingi. Katika hali hiyo, hutumia njia mbadala kama kutazama filamu nyumbani, lakini bado naamini uzoefu wa sinema huwezi kulinganishwa kabisa na wa nyumbani. Kwa ujumla, napenda kuenda sinema kwa kiasi cha wastani. Si mara nyingi sana wala mara chache kupita kiasi. Kwangu sinema ni njia ya kupumzisha akili, kujifunza ujumbe mpya kupita, kupitia filamu na kujiburudisha kwa njia yenyewe maana, yenye maana. Nikienda sinema mara moja au mbili kwa mwezi nahisi ni inanitosha na inanipa motisha ya kuendelea na shughuli zangu za kila siku nikiwa na nguvu mpya.

Napendelea chakula chanye ladha tamu na yenye viungo vya asili kwa sababu huchangia furaha wakati wakula na pia unifanya nijisikie kuridhika. Chakula chanye ladha nzuri siyo tu kinanipa nguvu ya mwili bali pia ni burudani kwa hisia. Napenda chakula ambacho kina mchanganyiko wa latha tofauti kama tamu chumvi kidogo na kiingilio cha viungo vinavyo nifanya nipate hisi ya kamili ya furaha. Kwa kawaida napendelea chakula cha nyumbani kilicho andaliwa kwa uangalifu kwa sababu latha yake huwa ya kipekee na uchangia kumbukumbu nzuri za familia. Kwa mfano, mulo wa usiku pamoja na familia unapokuwa na mchuzi mzuri, wali au viyazi pamoja na mboga za majani unifanya nijisikie furaha isio ya nakifani. Chakula hiki pia unifanya nijisikie karibu na asili na mila zetu na kunikumbusha the money ya kushirikiana na wapendwa. Pia napenda chakula cha aina mpya au cha kimataiva kwa sababu hunipa uzoefu wa ladha tofauti na kunifundisha kuhusu utamaduni na tamaduni nyingine. Mara nyingi napenda kujaribu chakula hii kilicho na viungo malum au mchanganyiko wa ladha ambao sikuwahi kula hapo awali. Hii ufanya kula kuwa siyo tu kito weo cha njaa, bali ni tukiola kujifunza na kufurahia. Kwa upande mwingine napenda pia chakula cha afya chenye mboga matunda na protini zinazoitajika kwa mwili. Chakula hiki situ kina latha nzuri, bali pia uchangia afya yangu na kunifanya nijisikie nguvu na kufura ya kudumu. Kwa hivyo, napenda mchanganyiko wa ladha nzuri, chakula cha nyumbani, chakula cha kimataifa na chakula chenye afya. Kwa ujumla, napendelea chakula chenye latha tamu, kinacho ni ridisha, chenye ubunifu na afya. Kwa sababu, kila mlo unakuwa ni tukio la furaha, kujifunza na kudumisha afya yangu. Chakula cha ajili yangu situ lishe dali ni brudani, furaha na njia ya kusherehekea maisha.

Ninapo kuwa nyumbani nikiwa na furaha na utulivu, napenda kufanya mambo yanayo nifanya nijisikie huru na nimeridhika. Kwanza kabisa napenda kupumzika na kujipa muda wangu binafsi. Hii inaweza kuwa kukaa kimya kidogo, kusikiliza muziki ninao upenda au kutafakari juu ya siku yangu. Muda huu unisaidia kuondoa uchovu wa nje na kufurahia mazingira ya nyumbani ambayo hunipa amani na ya moyo. Pia napenda kushirikiana na familia au watu wakaribu. Kuwa nyumbani mazungumzo ya kawaida hata yale yasio rasmi. Hunifanya nijisikie furaha zaidi kwa sababu hunikumbusha thamani ya mahusiano na upendo wa kifamilia. Wakati mwingine huandaa chakula pamoja au kula pamoja. Jambo ambalo huongeza furaha na mshikamano. Vile vile, ninapo kuwa nyumbani napenda kushughulisha na mambo ninayo ya penda. Hii inaweza kuwa kutazama filamu au vipindi ninavyo vipenda. Kusoma vitabu au kutumia muda kidogo mitandaoni kwa burudani shughuli hizi hunipa raha na kunisaidia kutumia muda wangu kwa njia yenye maana bila kushinikizo lolote. Wakati mwingine napenda pia kupanga au kufanya maandalizi ya mambo yangu binafsi. Kama kupanga chumba, kusafisha kidogo au kupanga mipango ya siku zijazo. Kufanya mambo haya hunifanya nijisikie ni na uthibiti kwa maisha yangu na uniongezea utulivu wa akili. Nifuraha ndogo lakini yenye maana kubwa kwangu. Kwa ujumla, ninapo kuwa nyumbani nikiwa na furaha napumzika nashirikiana na familia nafanya mambo ninayo yapenda na kujitunza kisaikolojia. Nyumbani kwangu ni mahali pa amani, faraja na furaha. Na muda ninao utumia hapo hunipa nguvu mpya ya kukabiliana na changamoto za maisha yangu ya kila siku.